Mimi napendelea mwanga wakati kuliko mwanga mkali sana. Mwanga wa kati unifanya nijisikia mtulivu na kuzingatia vizuri. Ninapofanya kazi au kusoma. Mwanga mkali unichosha macho haraka. Hasa ninapo tumia simu au kompyuta kwa muda mrefu. Mwanga wa kati pia, uleta hali ya utulivu nyumbari na. Hunisaidia kupumzika vizuri. Kwangu ni mwanga unao changanya faraja na ufanisi.